Kitu ninachopenda kuhusu shirika langu ni maadili na malengo kwa sababu shirika letu inavipaumbele vya shirika vinavyolingana na maadili na malengo ya watu na wafanyikazi walio hapo. Pia ninapenda fursa za ukuwaji kwa sababu ninapata nafasi ya kujifunza mafunzo na kupanda cheo. Pia ninapenda watu ninaofanya kazi nao kwa sababu nina mahusiano mazuri na wenzangu na pia tunashirikiana katika kufanya jambo mingi za kusaidia.

Kinywaji ambayo mimi hupenda kunywa asubuhi ni chai. Mimi huiandaa asubuhi na natumia maziwa. Mimi ninapenda chai ya maziwa. Kitu ninachoongeza katika chai hiyo ni tangawizi na majani ili kuboresha ladha. Ninapenda kunywa chai hii nyumbani wakati wa asubuhi kabla kuondoka kwenda kazini. Bila kinywaji bila kinywaji changu wa chai, mimi huwa sihisi vizuri.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu inayoitwa Rich Dad, Poor Dad. Napenda kitabu hiki kwa sababu kinanisaidia kujua jinsi ya kutumia pesa vizuri. Kitabu hiki ni utafiti ambao unasaidia watu kutumia pesa vizuri. Mhusika ninaempenda zaidi katika kitabu hiyo alikuwa anaitwa Robert Kiyoski. Dada yangu mkubwa ndio aliyenishauri kuhusu kitabu hiki. Na ningependa kusoma vitabu vingi vya mwandishi huyu kwa sababu ni kitabu vizuri.

Changamoto nazo kutana nazo kazini ni wasili ya duni ambalo usababisha kutolewana katika tia wafani kazi na wasimamizi wengi Pia ukosefu wa usaidizi kwa sababu kukosekana kwa rasilimali au msaada kutuka kwa viongozi na wenzangu katika kazini unasababisha hali ya kazi kwa ngumu Pia wasiwasi wa usalama wa ajira kwa sababu hofu ya kupoteza kazi au kukosekana kwa uhakika wa kiuchumi, hunipa, changamoto.

Mimi ninapata habari mtandaoni kwa sababu kupata habari mtandaoni ni rahisi kwa sababu ninatumia simu yangu na kwa hivyo inaweza pata habari hizo wakati wowote ninayotaka na nikiwa kila sehemu yoyote pia habari za mtandao huwa na habari kutoka kwa maeneo tofauti tofauti kwa sababu kwa hivyo ninapata habari mingi.

Mahali ningependa kuenda ni mji wa Dubai kwa sababu mji huo ni mji ambao univutia sana na nimeupenda tangu nikuwa mdogo. Kitu kinacho upenda niende Dubai kwa sababu Dubai lina jengo refu zaidi katika dunia na ambao inaitwa buj Khalifa na hilo ndilo ningependa kuangalia. Ningependa kusafiri katika safari hii na ndugu yangu kwa sababu mimi na yeye hufanya mungu mingi pamoja. Ninapokwenda kwa likizi yenye mimi, nitapumzika hili kutuliza mimi.

Hali ya hewa leo ni jua, ninaisi kwamba joto la leo ni joto sawa kwa sababu si joto kali sana. Nimevaa shati kwa sababu ya jua linalo waka. Ninapenda aina hali ya hewa hii ya jua kwa sababu inasaidia mwili ipate joto na kuondoa ubaridi katika mwili. Katika hali ya hewa hii, mimi ninataka kutembelea marafiki zangu ili tuwe na mawasiliano.

Mimi ninapenda sanaa ya mziki kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninapenda kusikileza mziki kwa hivyo kuhudhuria sanaa za mziki hunisaidia kutangamana na wasanii mbalimbali na kwa hivyo pia hunisaidia kusikiza nyimbo mbalimbali na mitindo mbalimbali za nyimbo kutoka wasanii mbalimbali na pia sanaa za mziki hunifurahisha kwa sababu ninapata nafasa ya kujiburudisha.

Ndiyo, mimi ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu sisi binadamu ili kuishi tunategemea chakula na hewa. Kwa hivyo, bila teknolojia, bado tutakuwa na chakula na hewa ambayo, itatusaidia kupata nafasi ya kuishi. Kwa hivyo, mimi ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia.

Mimi nina mahusiano ya heshima na wazee wangu kwa sababu wazee wangu ni watu ambao wameishi kabla mimi na wanawosia mingi kunihusu kwa hivyo mimi huwapa heshima yao kwa kuwaheshimu katika kila kitu na kufwata maagizo yao. Kwa hivyo mimi na mahusiano ya heshima baina ya mimi na wazee wangu.

Timu ya mchezo ninaofuata ni timu ya Real Madrid. Ile nilanza kupenda timu hii nikiwa katika darasa la tatu kwa sababu. Ni timu nzuri. Mchezaji bora wa timu hiyo ninaempenda ni Vinicius Junior kwa sababu ya umaarufu wake. Timu hiyo ina wachezaji wa bora ndo kwa maana ninaipenda. Mchezo wa ajabu watimu hiyo ilukuwa katika mchezo wa finale la ligi kuu ambao timu hiyo iliebuka washindi.

Ndiyo mimi hutumia vidole kwa mawasiliano lakini mimi hutumia kwa mawasiliano kwa mara chache si kila siku. Mimi hutumia vidole panapohitajika kama vile kuashiria sehemu au kuelezea mtu akuje au kuelezea mtu aende. Mimi hutumia vidole katika mawasiliano lakini si sana sana.

Kitu kinachofanya nitulie ni kusikiliza wimbo wakati nimetulia. Niligundua njia hiki ni nzuri kukunipumzisha. Nilipokuwa katika darasa la nane. Kwa sababu nilianza kupenda mziki wakati huo. Mimi hupenda kuchukua muda wa lisali moja katika kupumzika. Mimi huisi vyema na mwenye utulivu mingi baada ya kupumzika.

Mimi hujenga mawasiliano na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini ili niwaelewe kile wanachosema na pia kuonyesha ninathamini maoni yao. Mimi pia hujitokeza kwa kuonyesha nia ya kujifunza na kuelewa pamoja na kuwa rahisi na wazi katika mawasiliano. Mimi pia hufanya mikutano ya moja kwa moja kwa kuandaa ili kujadili maswala au kufikia muelewano katika kazini.

Chakula lacho penda zaidi ni chapati kwa kuku na ninapenda kula chakula hiki nyumbani kwa sababu chakula hiki uwa tamu sana na chakula hiki huwa chenye latha tamu na kufutia na mara kwanza nilipokula chakula hiki ilikuwa katika nikiwa darasa la pili Ilikuwa siku ambayo mama yangu alikuwa ameupika na ilikuwa tamu mtu alianieleza kusu chakula hiki ni mama yangu kwa sababu yee pia ndile ndie aliye nipikia chakula hiki mara mwisho kukula chakula hiki ilikuwa mwezi moja ulio pita wakati wa shereza kristmas.

Wakatu wa furaha, mimi hujifurahisha kwa kuweka wimbo wa burudani na pia kupiga denzi. Pia mimi huweka sinema za vichekesho ili kuibua hisia za furaha moyoni mwangu. Mimi pia hualika marafiki zangu na familia ili tuweze kupata kusherehekea pamoja na kupiga denzi na kuburudika pamoja.

Mimi hu shugulikia kazi za dharua kwa kujega mpango wa hatua kwa kuunda mpango wa jinsi nitakavyo shugulikia kazi hiyo pia nikijumuisha hatua zinazo hitajika Mimi pia huwasiliana na wenzangu na kuwaeleza kuhusu hali hiyo ili waweze kusaidia au kujua kuhusu mchakato tutofanya Izi pia mimi pia hukamilisha kazi hiyo kwa ufanisi bila kukimbiliana kuhahakisha kuwa ubora wa kazi hauadhiriwi.

Ndiyo ninapenda kucheza mchezo ya video kwa sababu mchezo ya video huburudisha sana na husaidia kuleta furaha Pia mchezo ya video hujumuisha watu kwa sababu huleta watu pamoja wanapojumuika kucheza mchezo huo wa video Pia mchezo wa video ni mchezo mzuri kwa sababu inasaidia mtu kufikiria kwa haraka.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya uhusiano na ushirikiano kwa sababu uhusiano na ushirikiano husaidia mtu ili kutangamana na wenzake katika kazi vizuri na pia hili husaidia katika kuboresha mandhari ya kazi kwa sababu kazi itakuwa na amani kwa sababu ya ushirikiano baina wafanyakazi wa hapo.

Chumba ninacho penda nyumbani ni chumba cha sebuleni. Napenda chumba hiki kwa sabubu kinapendeza na kinar angi nzuri. Kitu ambacho mimi hupenda kufanya katika chumba hicho ni kutazama runinga na pia kuzungumzana familia yangu. Mimi hujihisi vyema nikiwa sebuleni.

Mchana ukiisha, mimi huelekea nyumbani baada ya kutoka kazini. Mimi huanza kupumzika muda wa saa kumi na mbili jioni. Mimi sina sherehe za jioni ambayo hupenda kufanya. Kwa sababu mimi huenda nyumbani na kupumzika. Inapofika wakati wa kulala, mimi huvaa sare za kulala na kuomba kisha. Kuoga alafu baada ya kuoga, mimi huenda na kulala. Mimi huisi vyema wakati wa jioni kwa sababu ninapata nafasi ya kutulia na kupumzika baada ya siku mrefu.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kupiga deki. Kwa sababu kupiga deki, uchokesha hususan kama nyumba na sehemu inayopigwa deki ni kubwa. Pia kupiga deki inahusisha kuenda katika sehemu mbalimbali na hivyo husaidia kuzidisha uchovu wa mwili.

Mimi nafanya marafiki wapya kutangamana na watu zaidi. Mimi napoenda katika sehemu fulani. Mimi uzungumza na watu na hujuana nao ili kuboreshe uhusiano wa kufanya hivi. Mimi hupata marafiki wapya kutokona na watu nilio tangamana na kuzungumza nao.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Dubai kwa sababu mji huu ni mji mkubwa na ni mji wa kupendeza sana. Pia katika mji huu ndio unajengo refu zaidi duniani ambalo ni Burj Khalifa na nigependa kuona jengo hili. Pia ningependa kutembea katika mji huo hili nijue sehemu mbalimbali katika mji huo.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza kandanda na marafiki zangu kwa subabu kila jioni baada kutoka shuleni mimi na marafiki zangu tulikuwa tunapenda kucheza kandanda Mchezo huu ulikuwa mchezo uliotifurahisha sana na ulikuwa mchezo ambao ulipenda kutuburudisha sana kwa hivyo tulipenda kucheza kandanda.

Mahali pa kihistoria ambao ningependa kutembelea ni sehemu inaituwa Hells Gate. Ningependa kutembelea sehemu hii kwa sabu semu hii inafanyanga wanyama wengi wapori kutoka zamani na pia sehemu hii ina mbinu za.

Hapana, mimi sipendi kuweka picha zangu mtandaoni. Mimi siweki picha zangu mtandaoni ili kuboresha ubinafsi wa ujumbe zangu. Kwa sababu mtandaoni ni sehemu ambayo ina watu wengi kwa sababu kwa hivyo nikiweka picha langu hili litatoa ubinafsi yangu. Kwa hivyo, mimi huhifadhi ubinafsi wangu kwa kutoweka picha zangu mtandaoni.

Mimi hutazama video mtandaoni kupitia mtandao inaitwa tiktok katika mtandao wa tiktok Mimi huweza kupata video kutoka sehemu mbali mbali duniani na pia video za tiktok huwa ni video vya ucheshi na pia saa zingine ni na video vya kufunza watu uhusu mambo.

Ndio, mimi napenda kupenda kupiga chombo cha muziki ambao ni gita. Mimi hupenda gita kwa sababu gita huzadia kuleta rithimu, nzuri katika wimbo. Pia mimi ni mtu kusikiliza wimbo kwa hivyo. Ninaposikiliza wimbo, mimi naeza tumia gita kufuatiliza mdundo wa muziki hiyo na kuniburudisha na kuongeza furaha zaidi.

Ndiyo mimi napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu huwa na ladha tamu na ladha inayopendeza. Pia chakula kitamu inapokuwa na ladha tamu hili husadia katika kuburudisha watu na kwa hivyo husadia katika kuongeza furaha katika watu. Pia chakula kitamu mara mingi huwa na uzoefu wa kuongeza afya kwa sababu zingine huwa na virutubishi vinavo boresha afya.

Mimi ninapenda AC kwa sababu AC ni rahisi kutumia kwa sababu haitumii nguvu nyingi kwasababu unabonyeza tuu pahali na hali ya hewa inabadilika. Pia AC inaweza kutumika katika wakati wa baridi hili kuongeza hali ya joto katika sehemu fulani. Kwa hivyo AC ni vyema kwa sababu ina faida nyingi.

Mchezo ninaopenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Sababu kuu mimi hupenda kutazama mchezo kwa mchezo huu. Ni mchezo ambao mimi hupenda kucheza na unaleta furaha ninapoutazama. Mchezo kushangaza ninaotazama ni mchezo wa kombe la dunia la mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Mimi hupenda kutazama mchezo huu nyumbani nikiwa na familia na marafiki zangu. Mimi hujihisi vyema ninapotazama mchezo.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mazingira yenye utulivu kwa sababu mazingira inapokuwa yenye utulivu. Hili husaidia wafanyi kazi kufanya kazi kwa amani na pia kufanya kazi katika sehemu ambayo imetulia vyema Pia mazingira inapokuwa na utulivu, hili husaidia katika kufikiri, kwa makini na kwa hivyo kuboresha uzalishaji wa kazi.

Ndiyo, mimi ni mwenye kujifunza kupiga gitaa. Nilijifunza kupiga gitaa nikiwa katika kidato cha tatu. Kitu ambacho ilinifanya nipende kujifunza kupiga gitaa ni kwa sababu. Mimi ni mtu ambaye hupenda kusikiliza mziki. Kwa hivyo, nilijifunza gitaa ili niweze kupata nafasi ya kujiburudisha kimzi.

Mimi huweka malengia kila mwezi kazi ni kwa kupanga ratiba yangu ya mwezi huo na kujua shuguli ndakazo fanya katika mwezi huo na mle ndakazo tumia katika mwezi huo. Mimi pia hupanga muda wangu kwa sababu kwa kikwa siku mimi hutumia muda wangu vyema ili inapofika mwezi nimekamisha shuguli zangu sote.

Mimi ninapenda kusimamia watu kwa sababu kusimamia inasaidia kuboresha uhusiano na watu kwa sababu inasaidia kuleta mawasiliano na watu wengi. Pia kusimamia watu inaongeza ujuzi na umaarufu wako kwa sababu unapata umaarufu mingi unaposimamia mtu na kujifunza mambo mengi map.

Ndiyo, ninapenda kula popcorn, kwa sababu popcorn ni chakula cha kuburudisha, kwa hivyo ninapenda kuikula wakati ninatazama sinema au wakati ninasikiliza mziki. Pia popcorn ina ladha tamu ambayo husaidia katika kuboresha, kuburudika kwangu na hunisaidia kutulia ninapo ikula.

Mimi hupenda kutumia muda na familia yangu kwa kutazama sinema pamoja kifamilia sisi pia hupenda kukua na mazungumzo na kupigia hadithi kimoja kifamilia sisi pia hupenda kutembea katika sehemu mbali mbali kifamilia na kwa hivyo hili huboresha mahusiano mema katika familia.